Ni kampuni gani ya teknolojia ninayoiaminia. Kampuni ya teknolojia ni nayoaminia ni kampuni ya Samsung. Kampuni hii inatoka katika nchi ya Korea kusini na inatengeneza mambo mengi ya teknolojia kwanzia ikifika katika upande wa television, simu, runinga hiyo ndio televisheni. Inatengeneza simu, inatengeneza tarakilishi, inatengeneza vipakatilishi. Alafu pia inatengeneza kili unde na kili unde yake. Iyo kwa lugha ya kimombo tunaita AI. Simu ninayotumia ni simu ambayo inatoka katika kampuni ya Samsung. Na inatoa simu ambazo ni njema zaidi, bora zaidi. Simu ambayo ina kamera fiti, inapiga picha safi kabisa simu ambayo haisumbui inafanya kazi inafungua programu kwa kasi sana. Simu ambayo ukianza kutumia programu hapa haichemki, hauskii kana kwamba imekuwa moto. Simu ambayo haichemki kabisa. Alafu ukiangalia katika, ukiangalia katika runinga runinga yake inaonyesha picha bora zaidi. Na inaonyesha picha kwa kasi sana. Hata ukiwa na unaangalia mpira ama nini unapendezeka kwa sababu ni picha bora zaidi. Rangi zake ni zile za kungata, za kuvutia. Si rangi ambayo ukiangalia katika televisioni zingine unaona Eh, kana kwamba huku ni nyekundu yake haijakolea. Lakini katika runinga za samsung, rangi zake zote huwa zimekolea. Na zinaungana vizuri, si ya kuumiza macho. Alafu sasa ukikuja katika upande wa kiliunde, ukiangalia kwanzia katika simu zake, ukipigia picha kiliunde yake yaeza safisha hiyo picha. Ukitaka usaidizi ya kiliunde yake naeza kuja kukusaidia. Hata katika tarakilishi zake ukiangalia, ina uwezo wa kuweka vitu vingi zaidi, mikanda za picha, programu nyingi zaidi na ikafungua bila kuchemka, bila kupiga kelele. Utaona tu tarakilishi yafunguka vizuri na pia ya kaa fiti. Ukiitazama inakaa nzuri zaidi inangatia macho. Sababu imetengenezwa kwa ubora. Alafu ikifungwa programu hata pia ile ukiangalia inaonyesha picha njema zaidi haisumbui ahsante.

Kama napenda kuandika kwa mkono ama kompyuta napenda kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa mkono ndio huwa napenda lakini ilikuwa wakati singe weza jimudu kununua kompyuta aMa tarakilishi. Kwa sasa napenda kuandika kwa kompyuta. Kwasababu ata uandishi wangu wa mkono si bora zaidi hauvutii. Siku nikiwa mdogo si kujuwa jinsi ya kuandika kwa hati safi. Kwa hivo kwa sasa napendelea sana kuandika kwa kompyuta kwanza sichoki kwasababu ile kubofia vile vidude na vibofia haaka sana na nimezea kwa hivo sichoki kuandika kwa kompyuta. Lakini kuandika na mkono mimi huchoka kwasababu unapata uandike ukurasa mmoja ukipindua uende ukurasa wa pili mkono ushaanza kuchoka. Vidole vishaanza kuchoka. Na nasikia zile misuli zenye ziko katika vidole vimeanza kunichosha. Vimeanza kuuma. Kwa hivyo sipendi kuandika na kwa mkono. Alafu kitu nyingine nafanya napenda kuandika kwa kompyuta ni kuwa kwa sasa nikiandika kitu na mkono siezi ata itabidi nimepiga picha nayo ni mtumie mtu lakini nikiandika kwa kompyuta naeza mtuma tu mtu kama naeza kumtumia mtu ama mwalimu pale shule naweza tuma kazi ya shule naeeza tuma kama barua pepe. Waona, kwasababu nitakua nimeandika kwa kompyuta. Lakini nikiandika kwa mkono lazima nipige picha ndio nitume kwa sababu ata huku nchi yangu barua ile barua ya kufunga kartasi kutumanisha kama barua haipo sana sana. Kwa hivyo nitata napenda sana kuandika kwa na computer asante.

Ni nachofanya kujianda kwa mkutano, nafanya mambo mengi sana kujienda kwa mkutano, na pia mikutano tofauti, nitajienda tofauti, kwanjia tofauti. Mkutano kama wakazi, najienda kwa kutoa shajarangu kukwandika agenda, niandike kila kitu ambacho nataka kuongelea katika mkutano huo. Kila kitu ambacho alafu pia niangalie vitu ambavyo viliongelewa katika mkutano uliopita. Vitu ambavyo tulilewa na kwa vinafavi fanyike kabla mkutano ambao tunaenda kufanya. Kwa hivyo ni kiangalia katika shajara yangu nitajua vitu ambavyo viliongelewa. Vitu ambavyo vilifaa kufanya tumeiatimiza hama tujiatimiza alafu nandike katika shajara yangu moja kwa moja agenda moja moja. Nimeatimiza, sijaatimiza. Alafu pia niandike vitu ambavyo mimi mwenye nitaongelea. Ikiwa kama si mkutano wakazini ni mkutano labda washule. Ni pia natumia shajarangu. Nijipange velivyo, niandike vitu ambavyo vina nisumbua. Vitu ambavyo nafaa kuwauliza walimu, kuwauliza wakurugenzi, kuwauliza wanafunzi. Na vitu ambavyo nafani viskizi. Watu ambao nafani waongeleshe. Wajua pia mkutano mko watu wengi. Kwa hivyo mkutano ukiishi ama kabla uwanze. Labda kuna mtu ama watu nafaa pia niwasongeshe. Kando niwaongeleshe wao kibinafsi. Kwa hivyo nafaa ni napojianda katika mkutano naandika chini katika shajara vitu ambavyo nafani viongele na watu ambao nafaa kwa kuta asante.

Kipawa ninacho ni usanii. Kipawa hiki cha usanii unajua usanii una mambo mengi sana. Kuna kuimba, kuigiza, kuchora. Sasa mimi ninazo, naposema kipawa changu ni cha usanii ni kwa sababu ninao uwezo wa kuchora. Na pia ninao uwezo wa kuimba, na pia ninao uwezo wa kuigiza. Mimi ni mwana filamu, kwa hivyo nimeigiza katika filamu nyingi sana, nimeandika filamu nyingi sana. Na pia nimechora zile vitu ambavyo vitaonekana katika filamu, zile michoro ambazo zaonekana katika mafilamu, nimechora zile michoro ambazo zinaonekana katika video za muziki. Hiyo ndio talanta yangu. Hiyo ndo kipawa changu. Asante.